Unapanga kazi zako vipi? Kwanza kabisa naanza kwa kuangalia mambo yote yanayonisubiri bila kuyaweka bado kwenye mpangilio. Naandika au kuyapitia kichwani kazi za haraka za muda mrefu zilizo na muda wa mwisho. Na zile zinazohitaji umakini mkubwa. Hatua hii hunisaidia kuona picha nzima badala ya kuhisi nimeezidiwa bila kujua ni kwanini. Baada ya hapo nachagua vipaumbele, si kila kazi ni ya haraka na si kila kazi ni muhimu kwa kiwango kwa kawaida najiuliza kipi kilichelewa kitaleta tatizo kubwa, kipi kinahitaji nguvu ya akili zaidi kazi nzito au zinazohitaji umakini mkubwa nazipanga mapema wakati akili bado iko safi, kazi ndogo nakiachana kwa nyakati ya mbazo nguvu zinapungua. Kisha nagawanya kazi kubwa kwa vipande vidogo badala ya kusema nikamilisha mradi nasema andaa sehemu ya kwanza au kusanya taarifa. Situmii ratiba ngumu sana kwa kila dakika natoa nafasi ya kubadilika kwa sababu maisha hayafuati mpangilio kila mara. Kuna simu za ghafla, kuna mtu anakuhitaji au kuna siku akili haiko sawa, nikilazimisha ratiba huwezi kuta nimechoka zaidi, pia ninatenga muda wakupumua, mapumziko mafupi hunisaidia kurudi kazini nikiwa na mtazamo mapya bila mapumziko raha ya kazi ndogo huonekana nzito, kwangu kupanga kazi si kuwa mkamilifu bali kujipa muelekeo na nihunisaidia kusonga mbele bila kujichoma moto.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Kwa kawaida hutumia kati ya saa tatu hadi tano mtandaoni kwa siku, ingawa muda huo hubadilika kulingana na shughuli za siku husika, sehemu kubwa ya muda huo hutumika kwa kazi au masomo, kutuma na kupokea barua pepe, kutafuta taarifa kufanya mawasiliano ya kazi kupitia whatsapp au barua pepe na wakati mwingine mikutano ya mtandaoni. Huo ni muda unaohitajika hasa katika dunia ya sasa ambapo mambo mengi yanafanyika kidigitali, pia hutumia muda mtandaoni kwa habari na kujifunza naweza kusoma makala, kuangalia video za elimu au kufuatilia habari muhimu ili niwe na uwelewa ya kuyaendelea, huu ni muda ninaouona kuwa na faida kwa sababu huniongezea maarifa kwa upande wa burudani, hutumia muda kidogo kupumzika, kuangalia video fupi, kusikiliza muziki au kuzungumza na marafiki kwenye mtandao za jamii. Hata hivyo, najaribu kuthibiti matumizi ili nisipoteza muda mwingi bila sababu. Kuna siku ambazo hutumia muda mchache sana mtandaoni, hasa nikiwa na shughuli nyingi nje au nikihitaji kupumzisha akili. Kwa ujumla hujaribu kuwa na uwiano mzuri.